Unashambuliaje mabadiliko kazini? Kushambulia mabadiliko kazini si jambo rahisi, lakini ni ujuzi muhimu sana kwa mafanikio ya mda mrefu. Ni takueleza kwa kina kwa mtazamo wa mtu anayejitahidi kuwa makini, mwenye nithamu na anayejifunza kila siku. Kwanza kabisa, nina poona kuna mabadiliko kazini. Yawe ni mabadiliko ya mfumo, uongozi, teknolojia, ratiba au majukumu. Uanza kwa kubadilisha mtazamo wangu wa ndani. Badala ya kuyaona mabadiliko kama tishio, ujifunza kuiona kama ukweli usio epukika. Kila kazi, kila shirika na kila sekta hubadilika. Kukataa hilo kuna sababisha msongo wa mawazo na kupungua kwa ufanisi Ninajiambia mapema, mabadiliko haya ya po Sasa nifanya nini kuyatumio kwa faida yangu hatua ya pili ni kujifunza kwa makini mabadiliko yenyewe Siishambulii mabadiliko bila kuyaelewa, ujiuliza maswali muhimu mabadiliko haya ya nalenga nini ya lianzishwa kwa sababu gani ya taathiri kazi yangu vipi moja kwa moja. Kuna faida zipi na changa moto zipi. Kwa kufanya hivi naondoa hofu isio na msingi. Maranyingi hofu kazi ni haitokani na mabadiliko yenyewe. Bali kutokujua kinachoendelea. Maarifa hunipa utulivu na mwelekeo. Tatu, nakuwa tayari kujifunza ujuzi mpia mabadiliko mengi kazi ni huja pamoja na teknolojia mpia mbinu mpia kufanya kazi au matarajio mapia ya utendaji Badala ya kulalamika kwa mba hivi sivyo tulivyo zoea huamua kujifunza mapema Hujia ndikisha kwenye mafunzo, huuliza maswali kwa walio tangulia kuelewa au hujifunza binafsi kupitia vitabu, makala au video. Ninajua wazi kuwa mtu anajifunza haraka, huwana nafasi kubwa ya kubaki muhimu kazini. Nne, nakuwa mwepesi wakubadilika kifikra na kitabia. Hii inamaanisha siwezi kushikilia njia moja tu ya kufanya mambo. Kama zamani nilikuwa nafanya kazi pekee yangu lakini sasa kuna kazi zatimu. Ujifunza kushirikiana. Kama nilikuwa nafanya kazi kwa maelekezo ya moja kwa moja lakini sasa panahitajika ubunifu. Ujifunza kujitegemea kifikra. Kubadilika huku unifanya nionekani kama mtu anayeweza kuaminika hata katika mazingira mapia. Tano, ninathibiti hisia zangu kazini. Mabadiliko huleta msongo wa mawazo, hasira, hofu au hata kukata tamaa. Lakini hujifunza kutotenda kazi nikiwa na hisia kali. Ni kihisi kuchanganyikiwa, hujitenga kidogo, hupumua na kutafakari kabla kuchukua hatua. Hisia zisizo thibitiwa zinawaza kuharibu mahusiano ya kikazi na sifa ya mtu. Nidhamu ya kihisia ni silaha kubwa sana wakati wa mabadiliko. Sita, nashirikiana na wengine badala ya kujitenga. Wakati wa mabadiliko, watu wengi hujifungia na kujiona wakopekee yao, mimi hufanya kinyume chake. Uzungumza na wenzangu. Huuliza wanavyoona mabadiliko na kushirikiana kutafuta suluhisho. Hii u nisaidia kupata mitazamo mipia na pia kujenga mshikamano kazini. Maranyingi suluhisho bora hutokana na mazungumzu ya wazi. Saba, ninawasiliana vizuri na viongozi au wasimamizi. Kama kuna jambo sielewi au linanitia wasiwasi, uchagua kuwasiliana kwa heshima na uwazi. Sikuwa kulalamika, bali kwa kuuliza na kupendekeza. Mawasiliano mazuri husaidia kuondoa migongano, kupunguza uvumi na huonyesha kuwa mimi ni mtu anaye jali maendeleo ya kazi. Si mtu anaye pinga mabadiliko kwa sababu bina.

Jee, unatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano na kwa kweli imekuwa sihemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Haswa katika kazi, masomo na hata mahusiano na kijamii. Nitakweleza kwa kina kwa mtazamo wangu au kwa mtazamo wa mtu anayejali mawasiliano bora, ufanisi na mahusiano mazuri. Kwanza kabisa, video hunisaidia kuona na kuelewa hisia aa za mtu ninaye zungumza naye. Mawasiliano ya maandishi au sauti pekee mara nyingi hukosa kipengele muhimu sana. Lugha ya mwili na sura ya uso. Kupitia video, naweza kuona tabasamu, mshangao, huzuni au hata wasiwasi wa mtu. Hii hunisaidia kuelewa ujumbe kwa ndani zaidi na kujibu kwa njia inayofa. Mawasiliano huwa ya kweli zaidi na ya kibinadamu. Pili, video huongeza uwazi na kupunguza kutoelewana. Katika mawasiliano ya maandishi, mtu anaweza kutafsiri vibaya maneno kutokana na sauti au hisia zisizo onekana. Lakini kwa sauti, video miondoko ya uso na lugha ya mwili vinaungana na kufanya ujumbe kuwa wazi zaidi. Hii ni muhimu sana kazini, hasa katika mikutano ya timu, mafunzo au majadiliano muhimu. Tatu, video hujenga uhusiano wa karibu hata kama tuko mbali kijiografia. Katika dunia ya sasa ambapo watu wanafanya kazi au kusoma wakiwa maeneo tofauti video hufanya umbali uonekane mdogo. Kuona uso wa mtu kunajenga hisia ya ukaribu na kuaminiana Kwa marafiki na familia video hunifanya nijisikie karibu nao Hata kama hatuko pamoja kimwili. Nne, video ni chombo bora sana cha kufundisha na kujifunzia. Kutoka kupitia video mtu anaweza kuonyesha kwa vitendo jinsi jambo linavyofanyika Badala ya kueleza kwa maneno tu, hii huongeza uelewa na kumbukumbu. Kwa mfano mafunzo ya kiteknolojia, maelekezo ya kazi, au hata masomo ya shule huwa rahisi zaidi kupitia video. Mimi binafsi hupendelea video wakati ninajifunza ujuzi mpya Tano, video huokoa muda na gharama. Badala ya kusafiri kwa muda mrefu ili kuhudhuria mkutano Ninaweza kujiunga kupitia video. Hii huokoa pesa za usafiri, muda wa kusubiri na nguvu kwa mashirika matumizi ya video huongeza ufanisi na kupunguza gharama za uendeshaji Sita video hunipa nafasi ya kujielewa kwa uhuru zaidi. Wakati mwingine, kueleza wazo kwa maandishi huchukua muda mrefu na kunaweza kukosa hisia. Kupitia video, ninaweza kueleza kwa haraka, kwa sauti na kwa ishara za mwili. Hi hunisaidia kuwasilisha mawazo yangu kwa ufasaha na kwa ushawishi zaidi. Saba video hunisaidia katika kujenga taswira yangu ya kitaaluma katika mikotano ya kikazi, mawasiliano au mahojiano ya kazi. Kutumia video hunipa nafasi ya kuonyesha ujasiri, nidhamu na uwezo kuwasiliana. Jinsi ninavyo jipanga, ninavyo vaa na ninavyo zungumza kupitia video huwacha taswira fulani kwa wanao nitazama. Hii ni fursa ya kujijenga kitaaluma. Nane, video hunipa changamoto ya kujiboresha binafsi. Kuona uso wangu kwenye kio kwa kamera, hunifanya nijitathmini. Jinsi ninavyo ongea, ninavyo kaa, na ninavyo tumia lugha ya mwili. Hi hunisaidia kuboresha mawasiliano yangu kwa ujumla hata nje video. Kwa muda nimejifunza kujiamini zaidi na kuzungumza kwa wazi.

Je, unagawanya taka zako. Ndiyo, nagawanya taka zangu, na ninaona hili kama jukumu la msingi la kila mtu anaye jali afya yake, mazingira na mstakabali wa jamii kwa jumla. Kwanza kabisa, kugawanya ataka huanza na ufahamu wa ina za taka, nina zozalisha kila siku. Ninatambua kuwataka si kitu kimoja tu kuna taka kavya, taka za vyakula, taka za plastiki, karatasi, chuma, kioo na pia taka hatarishi kama battery au vifaa vya kiteknolojia. Kutambua hili hunifanya niwe makini tangu hatua ya kwanda ya matumizi kabla hata kata kabla hata taka haijazalishwa. Pili huweza huweka mfumo rahisi lakini thabiti nyumbani au kazini Si lazima kuwe na vifaa vya gharama kubwa Mimi hutumia vyombo tofauti au mifuko tofauti kwa kila aina ya taka Kwa mfano, taka za chakula naweka sehemu moja plastiki na chupa sehemu nyingine na karatasi sehemu yake Mfumo huu hunirahisishia kazi na kunifanya nisiwe mzembe Tatu taka za kikaboni Huzitazama kama rasilimali badala ya mzigo mabaki ya mboga, maganda ya matunda na chakula kilichobaki huweza kutumika kutengeneza mboji Hata kama sifanyi mboji mwenyewe ninajua kuwa taka hizi Zikikusanywa tofauti zinaweza kutumika kwa kilimo au kuboresha udongo Badala ya kujaa dampo na kutoa harufu au gesi hatarishi. Nne, taka za plastiki nazo zichukulia kwa umaskini mkubwa. Kwa sababu najuwa plastiki ndiyo, tatizo kubwa la mazingira kwa sasa. Ninapogawanya taka plastiki hujitokezo kwa wingi, mifuko, chupa, vifunga vifungashio. Kugawanya plastiki hunisaidia kuhakikisha inapeleko kwa urejelezaji. Badala ya kuchomwa au kutupwa ovyo Jambo ambalo lina madhara makubwa kwa mazingira na afya Tano karatasi na kadibodi huzitenganisha kwa sababu ni raisi kurejeleza magazeti, makaratasi ya ofisi, masanduku ya bidhaa vyote hivi vikigawanywa vizuri vinaweza kutumika tuena Pia hunisaidia kupunguza matumizi ya karatasi kwa kufikilia mara mbili kabla ya kuchapisha au kutumia karatasi mpya. Sita, taka za kioo na chuma huzitenganisha kwa sababu zinathamani ya kurejeleza mara nyingi. Chupa za kioo na makopo ya chuma yanaweza kurejelewa tena na tena bila kupateza ubora wake. Kugawanya taka hizi hunifanya ni hisi kuwa ninachangia uchumi wa mzunguko badala ya uchumi wa kutupa. Saba, ninatilia maana sana taka hatarishi, bitri, balbu, dawa zilizoharibika na vifaa vya kite ki elektroniki haviwezi kutupwa pamoja na taka za kawaida. Ninazitunza tofauti na hutafuta maenio maalu ya kukusanyia au matukeo ya ukusanyaji wa taka hizo. Hii ni muhimu sana kwa sababu taka hizi zina kimikali zina zoweza kuharibu mazingira na afya ya binadamu. Nane, kugawanya taka hunibadilisha kifikra kuhusu matumizi. Ninapoona kiasi cha taka ninachozalisha huwaza kujiuliza. Je, nilihita kweli hii au, nigeweza kutumia mbadala unaudumu zaidi. Hivyo, kugawanya taka hunifanya nipunguze taka kabla hata haijatengenezwa ambayo ndiyo suluhisho bora zaidi. Tisa, kugawanya taka hujenga nidhamu na uwajibikajibi nafsi. Ni rahisi kutupa kila kitu chenye. Kwenye mfuko mmoja na kumaliza, lakini kuchukua muda wakugawanya kuna nifundisha uvumilivu na kujali matakeo ya matendo yangu.

Mnatumia njia gani ya usafiri kila siku. Kila siku ninapotoka nyumbani kuenda kazini, shuleni au kwenye shuguli zangu nyingine. Njia ninayotumia kusafiri huwa ni mchanganyiko wa mipango. Mazingira ninayoishi na mahitaji ya siku iyo. Nitakueleza kwa mtazamo wa wangu ambaye ni mtu anayejali muda, garama, afya na usalama. Kwanza kabisa, njia yangu kuu ya usafiri kwa kila siku ni usafiri wa uma Asa matatu au basi kulingana na umbali ninasafiri na eneo nilipo Nimechagua njia hii kwa sababu ninafuu ukilinganisha na ukuwa na gari binafsi Asa katika mazingira ya mijini ambako garama ya zamafuta, matengenezo na maigesho ni kubwa usafiri wauma huniruhusu kufika ninapokuenda bila mzigo kubwa wa kifedha Napanga safari yangu mapema najua nyakati za msongamano wa magari hasa asubui na jioni Hivyo hujitahidi kuondoka mapema ili kuhepuka kuchelewa, kupanga muda hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nifike nikiwa na utulivu Nimejifunza kuwa usafiri wa kila siku haupasi kuwa chanzo cha hasira Bali sehemu ya ratiba inayo thibitiwa Wakati nipo kwenye usafiri wauma hutumia mda huo kwa manufa mara nyingi husoma husikiliza mziki au hutafakari mipango ya siku hiyo nifanya nione safari si upotevu wa mda Bali furusa ya kuzianda kiakili Wakati mwengine pia, huangalia habari au kujifunza jambo jipya kupitia simu kwa kiasi kinacho faa. Nne, kwa umbali mfupi, hutumia kutembea kwa migu. Kutembea, hunipa faida nyingi, huongeza afya mwili, hunisaidia kupumzika kiakili, na hunipa nafasi ya kuangalia mazingira yangu. Pia ni njia rafiki kwa mazingira kwa sababu haitoi uchafu wa hewa ninapokuwa na mdu wa kutosha na pendelea kutembea badala ya kupanda chumbo cha usafiri Wakati mwingine hutumia pikipiki au bodaboda hasa pale ninapokuwa na haraka au ninapoenda eneo ambalo magari hayafiki kiraisi. Ingawa bodaboda ni haraka huitumia kwa tahathari kubwa. Ninatilia manani usalama kuvaa kofia ngu. Kuchagua dereva mwenyenithani na kuepuka safali zisizo za lazima. Usalama kwangu ni kipao mbele kuliko kuokoa dakika cha cha. Mimi uchagua njia ya usafiri kulingana na hali ya hew. Ikiwa kuna mvua, nitachagua usafiri. Uliofunikwa vizuri. Ikiwa ni jua kali, nitapanga safari, isiyo nichosha sana. Hiu nisaidia kuepuka usumbufu na magonjwa yanaoweza kutokana na mazingira mabaya ya usafiri. Nazingatia sana gharama ya usafiri katika bajeti yangu ya kila mwezi. Usafiri ni gharama ya kudumu, hivyo lazima uthibitiwe. Ninapochagua njia ya usafiri, hujiuliza. Jee, njia hii ina ni gharimu kiasi gani kwa mda mrefu. Hiu nisaidia kufanya maamuzi ya bosara na kuepuka matumizi ya siyo ya lazima. Usafiri wa kila siku kuhunifundisha uvumilivu na nidhamu. Msongamano wa magari kuchelewa kwa viombo vya usafiri. Ama badiliko ya ghafla hunifundisha kwa mtulivu. Badala ya kukasirika, hujifunza kukubali hali na kutafuta suluhisho mbadala. Huu ni ujuzi muhimu sana hata inje ya usafiri. Pia ninatambua hathari za usafiri kwa mazingira. Ndio maana, napendelea njia zinazopunguza uchafuzi wa mazingira pale inapowezekana. Kama kutembea kutumia usafiri wa uma au kushirikiana usafiri inapofaa. Najuwa kuwa chaguo langu ina mchango atakama ni mdogo. Usafiri wa kila siku hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu jamii.

Niambia kuhusu mandhari kutoka dirisha ni mwako mawazo ya kwanza ninachokiona na nikitazama nje ya dirisha Kila ninapokaribia dirisha na kulitazama nje Jambo la kwanza ninahisi ni kama ulimwengu mdogo unafunguka mbele yangu Sioni tu viu bali naona maisha yakisonga Kuna mwanga wa asali unaopenya hewa inayoonekana kusogea taratibu na hali fulani ya utulivu au harakati kulingana na muda wa siku dirisha linakuwa kama mpaka kati ya ulimwengu wangu wa ndani Wamawazo majukumu na hisia na ulimwengu wa nje ulio hai unaoendelea bila kusimama Mara nyingine ninachokiona kwanza ni anga rangi yake kubadilika kulingana na saa asubuhi ikiwa na mwanga wa upole nchana ikiwa wazi na kali au jioni ikiwa na rangi za machungwa waridi na zambarau Anga hunipa hisia ya upana na kunikumbusha kuwa maisha ni makubwa kuliko chombo nilichopo ya pili nikishusha macho kutoka angani, huanza kuona maelezo ya mazingira. Kuna miti mingine mirefu, mingine mifupi, ikiwa imesimama kimya, lakini yenye uhai. Majani yake hutikisika kidogo ya kifuata upepo Kanakwamba ya nazungumza lugha yao ya siri. Miti hunipa hisia ya uimara na uvumilibu. Imekuwepo kabla yangu na iteendelea kuwepo baada yangu. Piakuna majengo yakisimama kwa mpangilio au wakati mwingine bila mpangilio. Baadhi ni ya kisasa mengine ya zamani. Kila moja likiwa na hadhiti yake. Hujiuliza ni watu wangapi wanaishi humo, wanapitia nini na wanaota nini. Majengo unikumbusha juhudi za binadamu. Kujenga kupanga na kujaribu kuthibiti mazingira barabara nazo ni sehemu muhimu za ya mandhari ninayoana Kuna magari yanayopita pikipiki na watu wanaotembea kwa haraka au polepole barabara ni mishipa ya maisha ya jamii Zinonyesha mwendo wa kisiku haraka za asubuhi na uchovu wa jioni Kuziangalia unifanya nihisi nimeunganishwa na wengine Hata bila kuzungumza nao Wakati ninaupenda zaidi kutazama nje Wakati ninaupenda zaidi kutazama nje ya dirisha ni asubuhi ma mapema na jioni asubuhi dunia inaonekana mpya na safi hewa ni utulivu kelele ni chache na mwanga ni laini Kuangali nje wakati huo hunipa matumaini na motisha ya kwanza siku Nikama mazingira ya nayo niambia anza tena bado unanafasi. Jioni hasa wakati wa machweo. Ya jua, napenda kutazama nje kwa muda mrefu zaidi. Rangi za anga, mwango unaopunga polepole na mwendo wa watu unaobadilika hunipa nafasi ya kutafakari siku iliopita. Jioni unifanya niwe mtulivu, nikitafakari mafanikio madogo, Changamoto na mipango ya kesho mawazo ya nne ni mabadiliko ya nje kulingana na msimu Kinachovutia zaidi ni jinsi manzaro yalivyo badilika kulingana na msimu Wakati wa mvua mazingira huwa na uhai zaidi miti huwa kijani kibichi udongo hunuka harufu ya asili na anga mara nyingi huwa na mawingu mazito Kuna sauti ya mvua ikigonga ardhi au pa, sauti inayo tuliza na kunifanya na hisia salama Wakati wa kiangazi au juwakali, rangi hubadilika, majani ya naweza kukauka kidogo. Vumbi huonekana zaidi barabarani na watu utembea kwa haraka, wakikwe pajua. Mwanga huwa mkali na mazingira huonekana wazi zaidi. Musimu huu unifanya nione uimara wa maisha. Jinsi yanavyoendelea hata katika hali ngumu. Mabadiliko haya ya msimu unifundisha.